Ninaweka nenosiri salama kwa kufuata njia kadhaa muhimu. Kwanza, natumia nenosiri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum ili liwe gumu kutabirika. Pili, situmii nenosiri moja kwa akaunti zote. Kila akaunti huwa na nenosiri lake tofauti ili kuongeza usalama. Tatu, sibandiki nenosiri langu kwa mtu mwingine yeyote na huepuka kuiandika sehemu zilizo wazi au rahisi kufikiwa. Nne, hubadilisha nenosiri mara kwa mara hasa nikihisi akaunti iko hatarini. Kwa kufuata hatua hizi najihakikishia kuwa taarifa zangu binafsi na akaunti zangu ziko salama dhidi ya matumizi mabaya.

Ninapo tumia simu yangu, huwa ninaiangalia kama chombo cha muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa wastan, hutumia simu yangu kwa takriban masaa matatu hadi manne kwa siku kutegemea majukumu niliyo nayo siku hiyo. Kuna siku natumia zaidi, hasa nikifanya kazi za masomo au kutafuta taarifa muhimu na siku nyingine hutumia kidogo. Programu ninazotumia zaidi ni programu za mawasiliano kama kutuma ujumbe na kupiga simu pamoja na programu za mtandao kwa ajili ya kusoma habari, kujifunza na kufanya utafiti mdogo. Pia hutumia programu za burudani kwa kiasi kama kusikiliza muziki au kuangalia video hasa ninapokuwa napumzika. Nakumbuka vizuri simu yangu ya kwanza. Ilikuwa rahisi sana. Ilitumika zaidi kwa kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Ingawa haikuwa simu ya kisasa kama simu za leo ilinifundisha thamani ya mawasiliano na kunifanya nijue jinsi teknolojia inavyobadilisha maisha pole pole kwa sasa, simu inanisaidia sana katika maisha yangu. Inanirahisishia mawasiliano, kujifunza, kupata taarifa kwa haraka na hata kupanga ratiba zangu. Kupitia simu naweza kuwasiliana na watu wa mbali kufanya shughuli za kifedha na kujiongezea maarifa bila usumbufu mkubwa hata hivyo, ninaamini kuna wakati mzuri wa kuzima simu. Kwangu, muda bora wa kuzima simu ni wakati wa kulala, wakati wa kusoma kwa makini au ninapokuwa na familia na marafiki. Kufanya hivyo, hunisaidia kupumzika akili, kuzingatia kilicho muhimu na kudumisha uiano mzuri katika kati ya teknolojia na maisha halisi.